Mimi niko na mahusiano ya karibu na mahusiano mazuri pamoja na wazee wangu kwa sababu naamini ya kwamba hao ni watu ambayo wamenilea tangu nikue mtoto na nakumbuka nilipo kuwa naenda kazini na pia nilipoanza shule hao ni watu ambao wamezidi kunipea husia mzuri sana sinzi ya kuishi katika hii dunia.

Mafunzo ambayo ningependa kupata kazini ni mafunzo ya teknolojia ya kisasa na digitali. Haya ni mafunzo ambayo yataniwezesha kufunza wanafunzi nikiwa shuleni na pia itaniruhuzu kupanga masoma yangu kwa utaratibu na pia itakuwa nirahisi kufunza vipenge ambavyo ningumu kwa wanafunzi kuelewa.

Naam, nimewahi kufuga wanyama, hata si mnyama. Nimefuga mnyama ambaye na anaitwa nguruwe na pia nimefuga mnyama ambaye anaitwa kuku. Hawa wanyama wamenisaidia sana katika maisha kwa sababu uwa nauza baadhi hawa wanyama ili kupata fedha ambazo huwa zina nisaidia. Kwa mambo mengi.

Somo nililopenda shule nilikuwa somo la sayanzi. Hii ni kwa sababu nilikuwa na tiabidii kufanya mambo ya sayansi na teknolojia ilikuweza kujua ama kuvumbua vitu mingi zinazo itaji utumizi wa sayansi na teknolojia. Na pia nilikuwa na mwalimu ambaye alikuwa na apenda kunitia moyo sana katika hilo somo.

Kitu ambacho kinafanya mazingira ya kazi kuwa mzuri ni ile kutengeneza urafiki na wale watu ambao unafanya nao kazi. Hii huwa inakupatia fursa ya kutangamana vizuri na hao watu. Na pia wakati unapokuwa na tatizo ni rahisi kuhusisha hao watu kwa sababu wanaweza kupatia mawazo ambayo yanaweza kusaidia katika maisha yako.

Mimi hupenda kufanya mazoezi yangu asubuhi na hata jioni. Lakini huwa inategemea wakati ninapo toka kazini. Saa zingine huwa natoka kazini nyakati za jioni. Na ninapo pata muda wa saa moja ama masaa mawili, mimi huwa nafanya mazoezi. Lakini asubuhi ndio huwa inakuwa wakati muhimu wa mimi kufanya mazoezi.